Ndiyo ninapenda kula popcorn, kwa sababu popcorn ni chakula kitamu sana, na pia ni rahisi sana kutengeneza. Na juu ya hiyo, popcorn nina uwezo kuipika kwa njia rahisi sana, kwa sababu inahitaji tu mafuta kidogo, chumvi kidogo, na pia inahitaji moto ambao si wa juu sana. Na pia mimi na familia yangu tunapenda kula popcorn wakati ambamo tunatazama filamu za kupigana ama filamu za mapenzi, filamu zozote zile kwa sababu popcorn inatusaidia kuwa na umakini wakati ambamo tunatazama filamu hizo. Na popcorn ni chakula muhimu sana pia inatusaidia kuimarisha afya yetu kwa sababu ina madini na pia popcorn inakuanga ambayo inatusaidia kwa kutupa nguvu na uwezo wa kufikiria zaidi.

Ninafanya marafiki wapia kwa kutumia mtandao kama vile mtandao wa instagramu Ambamo mimi nawafuata na wawananifuata Natazama picha zao, wanatazama picha zangu Natazama pia video ambazo wananitumia kila siku na niraisi sana kupata marafiki instagramu kwa sababu unabonyeza jina lake, unangalia jina lake kwenye Instagramu kisha unamfuata na mnaendelea kuzungumza na kuwa marafiki na nimepata marafiki katha kutoka Instagramu, marafiki kama hamsini watatu ambao tunafanya kazi katika kampuni moja na nilifurai sana kwa sababu moja ya hawa wafanyi kazi ndiyo Alinesaidia kupata kazi katika kampuni yangu na mimi naona ni muhimu sana kutafuta marafiki na njia malum ama njia raisi sana ya kupata marafiki ni kutumia mtandao.

Ndiyo, ninapenda sana kuvaa kofia, sana sana kofia ya samawati Kwa sababu samawati ni rangi ambayo inanikumbusha mambo mingi ambayo yamefanyika maisha ni mwangu moja yao ni shule ya upili ambayo nilisomea, tulikuwa tunavaa suruali na sweta ya samawati na mimi napenda sana kuvaa kofia, wakati ambamo ninatembea jijini kwa sababu huwa na jua kali na pia moja ya sababu ya mimi kuvaa kufia ni kwa sababu kofia inanifanya nionekani mtanashati na pia kwa sababu nina kipara wasichana hawaoni kipara changu unaniona kana kwamba mimi ni kijana mwenzao yani kofia inafanya niwe mtanashati na inafanya niwe na muonekano wa kijana mtanashati.

Chakula gani ambacho unapenda kula jioni? Mimi napenda kula wali kwa kuku. Hii ni kwa sababu wali ni mtamu na pia wali ni rahisi sana kutengeneza. Wali pia una madini mengi, isipokuwa wanga, ina protini na pia madini ambayo ni muhimu sana katika afya ya binadamu. Naam, unapokula mchele mchele au wali hauchukui muda mwingi tumboni Yaani wali unapokula unapata nguvu dakika chache ambazo zitafuata na pia napenda sana kula kuku kwa sababu mke wangu anajua kuandaa kuku vyema sana ni mke ambaye alijifunza upishi na kupitia upishi wake familia yetu tunafurahia sana kula vyakula vitamu vitamu kwa hivyo jioni sana sana mimi hula wali kwa kuku.

Kwa kawaida ninalala masaa saba. Kwa sababu mimi hutokea hutoka kazi jioni saa moja na ninapofika nyumbani nala saa tatu nangoja chakula kishagike kwa masaa karibu saa moja halafu kutoka saa nne ya usiku hadi saa kumi na moja ya usiku Mimi hulala na kisha naamka saa kumi na moja na kujiandaa kuenda kazini ni muhimu sana kupata usingizi mwanana na usingizi wa kawaida kwa sababu mimi hufanya kazi ambayo inahitaji kutumia akili kwa siku nzima. Kwa hivo sifai kuchezea usingizi wangu ama sifai kulala masaa machache. Na masaa saba ni ni muhimu sana kwangu na pia naona ni masaa ambayo ninatosheka kulala.

Nimejaribu vyakula vingi vya kigeni na moja ya vyakula ambavyo nimejaribu ni kama vile kuku ya KFC ni kuku tamu sana na kuku hii ya KFC nilikula wakati ambamo nilienda kusherekea siku ya kuzaliwa ya rafiki yangu na kuku hii si ya bei ghali sana ni karibu shilingi elfu moja na hii ni kuku ambayo imeandaliwa kwa upishi wa hali ya juu Kwa sababu sijawai onja kuku tamu kama hiyo. Na kuku hii kitu ambacho kilinifurahisha na kuku hiyo ya KFC ni viungo ambavyo wamevitumia. Walitumia viungo kama vile asali na pia wakatumia unga wa ngano ambao ulifanya muonekano wa nje kuonekana. Kukua wa kupendeza na ukua mgumu wa kiasi cha kutafunika na kutoa sauti mzuri na ni kuku ambayo ningemwambia rafiki yangu ama familia yangu kukuila kwa sababu ni yenye latha tamu na latha ambayo itafuraisha na kukufanya kutaka ule kuku hiyo tena.

Ninapenda kinywaji baridi, sana sana kinywaji cha Coca-Cola, hii ni kwa sababu Coca-Cola inapatikana kila mahali, na pia ni ya bei nafuu ya mwananchi, na pia Coca-Cola jinsi ambavyo imetengenezwa, hakuna kampuni yoyote ile ambayo inaweza kutengeneza Coca-Cola, jinsi ambavyo kampuni ya Coca-Cola inatengeneza soda zao. Na mimi hupenda kunywa soda hii wakati ambamo kuna joto jingi. Sana sana kwa sababu ninapokunywa soda hii na sana sana ikiwa baridi. Huwa inafanya nihisi mkakamavu na mwenye akili razini na hunisaidia kufikiria zaidi. Na inanichangamsha ubongo na kuchangamsha mwili wangu. Na kwa hiyo sababu mimi hupenda sana kunywa soda baridi ya Coca-Cola.

Ninaoga marambili kwa siku na mimi huoga kutumia maji baridi na sabuni ya sawa. Na mimi huoga asubuhi saa kumi na mbili kabla ya kuenda kazini. Hii ni kwa sababu kuoga kuna nifanya nihisi kwamba niko mkakamavu na ninanguvu ya kufanya kazi yangu kwa siku nzima. Na pia napotoka kazini saa kumi na moja, mimi huenda kuoga na mimi huoga na maji moto wakati kwa sababu mimi huwa niko mchovu na mtu wakati ambamo umechoko unafaa kuoga na majimoto. Na wakati wa jioni mime hutumia sabuni ya geisha au sabuni ya msafi na ni muhimu kuhakikisha kwamba wanaume wanaoga kwa sababu mwanaume si jasho wanaume akikaa bila kuoga anatoa harufi ya uvundo na ambayo haifurahishi kwa watu.

Ndio, ninapenda sana mvua. Hi ni kwa sababu mvua inasaidia kusafisha mazingira kwa kubeba karatasi ambazo zimetupwa barabarani. Na pia mvua inasaidia wakulima sana wanapopanda mimea kwa sababu bila mvua mimea haiwezi kuwa. Na sana sana mvua pia hutusaidia kuongeza maji katika jamii yetu kwa sababu iko watu ambao wanatumia mvua kupata maji ya kufulia, maji ya kuosha nguo, maji ya kuosha nyumba, maji ya kuosha choo, maji ya kufanya mambo mingi na kwa sababu mvua sana sana ina maji safi, maji haya ni muhimu sana katika matumizi ya kila siku. Na pia mimi hupenda mvua kwa sababu wakati ambapo kuna mvua, sisi hupata usingizi mwanana, usingizi wa kutosha na wa kutosheleza na pia kampuni mingi wanaweza fanya kazi yao likizo wakati ambamo kuna mvua.